Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubui lakini sikuamka mapema. Nathani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Ntafanya hivi wiki mzima. Nitengeneze tabia nzuri.

Ninahisi usingizi sasa, ni saa ngapi? Saa tatu usiku, lazima nilale mapema, kesho niamke asubuhi Kitanda kinaonekana kizuri sana sasa hivi, nimezima taa zote na kufunga mlango Je, nimeweka kengele ya saa nne asubuhi, hebu niangalie, ndiyo imewekwa vizuri, nitazima simu yangu isilete kelele usiku Naomba nilale usingizi mzuri bila kuvunjika. Wiki hii imekuwa ya kuchosha, mwili unahitaji kupumzika. Kesho ni siku mpya, nitakuwa na nguvu tena. Lala salama, moyo wangu usiku mwema.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

Siku ya kuzaliwa ya mwanangu inakuja wiki ijayo. Nahitaji kupanga sherehe. Je, tufanye karamu ndogo nyumbani au tukodi mahali? Nyumbani ninafuu zaidi. Ntaalika marafiki wake kutoka shule. Labda watoto kumi. Ntapika keki kubwa. Wao, wanapenda keki ya chokoleti. Ntanunua baluni na mapambo ya rangi za furaha. Pia nina ahadi ya kumununua zawadi. Yeye anataka baisikeli. Nadhani nitapata baisikeli ndogo ya bei nafuu. Shere itakua siku ya jumamosi. Muda wa asubuhi. Ni siku muhimu sana kwa mtoto wangu. Lazima iwe ya kumbukumbu nzuri.